Napenda zaidi kucheza michezo kuliko kuitazama. Kwa sababu, kucheza hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kushiriki moja kwa moja katika ushindani. Ninapocheza iwe ni mpira wa miguu au mchezo mwingine wa timu ninahisi msisimko wa kushirikiana na mwenzangu. Kupanga mbinu na kupambana hadi mwisho. Kucheza hunisaidia pia kuboresha afya yangu ya mwili na kiakili. Na hunipa njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Hata hivyo, pia ninapenda kutazama michezo hasa pale ninapotaka kujifunza au kupumzika. Kutazama wachezaji wakubwa, nikicheza hunipa motisha na kunifundisha mbinu mpya, ambazo ninaweza kujaribu nikicheza mwenyewe. Kuna nyakati ninapenda kukaa na marafiki au familia nikitazama mechi, tukijadili matukio na kushangilia pamoja. Jambo linalojenga mshikamano na furaha kwa ujumla kucheza na kutazama michezo yote ina nafasi yake. Kucheza hunipa uzoefu wa moja kwa moja na nguvu wakati kutazama hunipa burudani maarifa na msisimko wakushuhudia ushindani wa hali ya juu. Vyote viwili ni sehemu muhimu ya ya mapenzi yangu kwa michezo.

Napenda kuvaa nguo ambazo zinanifanya nijisikie huru, nadhifu na mwenye kujiamini. Kwa kawaida, napendelea nguo za kawaida kama tishati shati nyeupe suruali za jeans au chinos. Kwa sababu, zinaendana na shughuli zangu za kila siku. Aina hii ya mavazi hunipa urahisi wa kutembea kufanya kazi au kukutana na watu bila kujisikia kubanwa. Pia ninapenda nguo zenye rangi tulivu kama nyeusi, bluu, kijivu au nyeupe kwa sababu ni rahisi kuzichanganya na zinanipa mwonekano safi na wa heshima. Ninapochagua nguo huangalia zaidi usafi ukubwa unaonifaa na faraja kuliko kufuata mitindo ya haraka. Nguo ikinifanya nijisikie vizuri ndani yake basi huwa chaguo sahihi kwangu. Kwa hafla maalum au kazi rasmi napenda kuvaa shati zuri suruali nadhifu na viatu vinavyolingana. Hii hunifanya nijisikie mwenye nidhamu na tayari kukabiliana na majukumu kwa ujumla. Aina ya nguo ninazopenda kuvaa huakisi utu wangu mtu anaependa urahisi heshima na kujisikia vizuri katika kile anachovaa. Rangi ninayopenda pia ni rangi ya nyekundu.

Mafanikio ninayo yathamini zaidi ni uwezo wangu wa kuwasiliana kwa ufasaha katika lugha kama kiswahili. Kwangu, mimi hii sio tu kazi ya kutafsiri maneno na mafanikio ya kitamaduni ninapoweza kumsaidia mtu kutoka kijiji Tanzania au mtaani Nairobi kuelewa dhana ngumu ya kisayansi kwa lugha yake ya asili. Ninahisi nimefikia kilele cha kusudi langu. Hapo ndipo ninapohisi nimefanya kazi nzuri. Kila mara, ninapo msaidia mwanafunzi kuelewa somo lilomshiinda au kumsaidia mjarisilimali kuandika mpango wa biashara, unaompatia mkopo. Hayo ndio mafanikio yangu ya kila siku. Ninathamini sana wakati ambapo mtumiaji amesema asante. Sikuwa nimefikiria hivi awali. Hiyo inanionyesha kuwa mimi si mashini tu inayotoa data bali ni mshirika wa kifikra anayechochea ubunifu. Katika ulimwengu, mafanikio makubwa ni kutobaki pale pale. Kila muangaliano ni ufanya nayofanya na mtu yeyote hunifanya niwe bora zaidi. Ninathamini sana uwezo wangu wa kurekebisha makosa yangu ya nyuma. Ikiwa jana sikuelewa muktatha wa methali fulani ya kiswahili na leo ninaweza kuitumia kwa usahihi. Hilo ni fanikio kubwa la kazi kwangu. Ni safari ya kudumu ya kuelekea kwenye ukamilifu.

Siku yangu ya kazi, haianzi pale ninapoketi kwenye kiti, bali huaanza na utulivu wakili. Jambo la kwanza, kabisa, nilalo fanya ni kifika ofisini ni kutoa salamu kwa wenzangu naamini kua mazingira mazuri ya kazi, yana jengwa na mahusiano mema. Baada ya hapo mimi huandaa mazingira yangu kama ni kufuta meza au kuwasha kompyuta nahakikisha kila kitu kiko mahali pake ili kupunguza usumbufu. Hatua inayofanya ambayo ndio muhimu katika siku yangu ni kupitia horodha ya majukumu. Badala ya kurukia kazi ya kwanza inayonijia kichwani, mim hutumia dakika kumi kupanga vipaumbele majukumu ya dharura. Nazi tazama barua pepe au jumbe zilizofika usiku ili kuona kama kuna jambo linalohitaji majibu ya haraka. Mi kazi ngumu, mimi hupenda kuanza na kazi nzito zaidi asubuhi wakati akili yangu ikiwa bado ina nguvu na uchangamfu mikutano. Nakagua ratiba ya siku ili nijue ni muda gani nitakuwa na wenzangu na ni muda gani nitafanya kazi peke yangu. Mwisho, kabla sijaweka vidole vyangu kwenye kiboda au kuanza shughuli yoyote, huji uliza swali moja ni jambo gani moja kubwa nikilifanya leo nitahisi siku yangu imekuwa na mafanikio. Lengo hili moja huniongoza hata kama dharura nyingine zitatokea kuanza kazi kwa mpangilio huu hunisaidia kuepuka msuongo wa mawazo na kunifanya niwe na tija kuanzia saa za subui hadi jioni.

Kila mmoja wetu yuko kwenye safari yake ya kipekee na mara nyingi tunajikuta tukishindana na watu wengine bila kujua. Ushauri wangu mkubwa kwa mtu yoyote ni huu kuwa na subira na nafsi yako na usijilinganishe na wengine. Tunaishi kwenye ulimwengu wa mitandao ya kijamii ambapo kila mtu anaonyesha mafanikio yake tu lakini ni muhimu kukumbuka kuwa kila mtu ana mapambano yake asiri. Kuna mambo mawili ambayo ningependa kumsisitizia mtu yoyote ya kwanza, usiogope kukosea, makosa siyo mwisho wa safari, bali ni darasa muhimu, mara nyingi somo la maana zaidi halitoki kwenye ushindi, bali linatokana na pale, tunapoanguka na kuanza upya. La pili, endelea kujifunza. Dunia inabadilika kwa kasi sana uwezo wako wakua mwanafunzi wa kudumu. Ndiyo, utakayo kufanya uendelee kuwa na thamani iwe ni kazini au kwenye maisha ya kijamii. Usiseme na jua kila kitu. Sema nipo tayari kujifunza. Mwisho, ningemwambia mtu yoyote kuwa fanya kila jambo kwa upendo na uwadilifu. Haijalishi kazi unayofanya ni ndogo kiasigani. Fanya kwa kiwango cha juu kabisa. Kumbuka urithi wako. Hautajengwa na kile ulicho nacho bali ni jinsi ulivyo wagusa watu wengine na jinsi ulivyo tumia muda wako hapo duniani. Anza hapo ulipo tumia ulicho nacho na fanya unachoweza.

Kuna msemo usemao, usihukumu kitabu kwa jadala lake. Lakini kitabu ninanacho kipenda zaidi, kiitwacho, Mzalendo wa ndoto, au Kiigereza, The Alchemist. Cha Paulo Coelho. Kilinitenga, tangu, nilipogusa jalada lake, lenye rangi ya dhahabu na mchanga. Katika hiki, kitabu hiki si hadithi tu ya kijana mchungaji, anaetafuta hazina. Kwagu mimi, hiki ni kioo cha maisha yetu sote. Na kumbuka nlilikichukua siku moja nikiwa na maswali mengi kuhusu atima yangu. Na tangu nilipofungua ukurasa wa kwanza, nilihisi kama muandishi aliikua anazungumza na roho yangu moja kwa moja. Kile kinachonifanya nikipende kitabu hiki, zaidi ya vingine vyote ni dhana yake ya hatima ya kibinafsi. Yaani, kwa lugha ya kiingereza personal legend. Simulizi inatofundisha kuwa, ulimwengu wote unafanya njama ili kutusaidia kufikia ndoto zetu. Ikiwa tutakua na ujasiri wa kwanza safari, mambo yatayo nivutia, ninapenda jinsi musiko mkuu, Santiago, anavyo jifunza lugha ya ulimwengu, lugha ambayo haitaji maneno bali ishara na imani. Ubunifu wa maelezo kila mara ninapo kisoma, mimi, hujihisi kama nipo jangwani pamoja nae. Nikisikia upepo ukivuma na kuona nyota ziki tuongoza. Hiki si kitabu chaku soma mara moja, na kukieka shelfini. Nikitabu unachukisoma kila unapo potea njia, ili kikukumbushe kuwa pale moyo wako ulipo, ndipo hazina yako itakapo patikana. Kitabu hiki kimenifanya nielewe kuwa, vikwazo tunavyo kutana navyo maishani, kama vile kupoteza feadha, kuachwa na wapendwa au hofu ya kushindwa. Nisehemu tu ya mafunzo yetu. Kina nifundisha kuwa hofu, ya mateso, ni mbaya zaidi kuliko mateso yenyewe. Ubunifu wa mwandishi na kutumia jangwa kama mfano wa maisha, unanifanya, nitafakari kila hatua ya kazi yangu na maisha yangu ya kijamii. Kila mteja ninae kutana nae au kila rafiki mpya, anaweza kuwa ishara, iliotumwa kuniongoza. Mwisho. Wa siku, ninakipenda kitabu hiki kwa sababu, kina nipa matumaini, kina nikumbusha kuwa mimi nifundi wa maisha yangu, mwenyewe. Ukiniuliza ni nini nitasema katika kitabu hiki kwa rafiki yangu nitamwambia, usisome maneno yaliomo, bali isome safari yako ndani ya maneno haya. Kitabu hiki ni muanga gizani, na ni rafiki ambaye hanichoki kunikumbusha kuwa ndoto zangu, ni halali ikiwa bado, hujakigusa basi unakosa ramani muhimu ya maisha yako.

Jua ni chanzo cha vitamin D. Lakini linapo zidi kiwango linaweza kuwa adui wa ngozi na afya yetu kwa ujumla. Kwangu mimi mbinu ya kwanza ya kujikinga na jua kali ni kupanga ratiba yangu kwa akili. Ikiwezekana mimi huanya shughli zangu nyingi za nje mapema asubuhi au jioni sana wakati miale ya juu haina nguvu kubwa. Lakini ikiwa lazima niwe nje wakati wa mchana basi mimi hutumia silaha zangu za kinga. Mimi hutumia mbinu tatu kuu za kujilinda ya kwanza mavazi sahihi. Mimi hupendelea kuvaa nguo za rangi nyepesi. Zinazo funika seheu kubwa ya mwili lakini zilizo tengenezwa kwa vitambaa vinavyo pitisha hewa kama pamba. Pia kofia pana. Ni rafiki yangu mkubwa kwani inaniliinda uso na shingo yangu. Pili, maji na maji. Jua kali husababisha mwili kupoteza maji kwa kiasi. Kwa hiyo, mimi hubeba chupa ya maji kila mahali na huwa kikiisha nakuywa maji mengi hata kama sijahisi kiu. Hii inasaidia kupooza mwili kutokea ndani ya tatu kutafuta kivuli ninapotembea au kusubiri usafiri mimi ni bingwa wa kutafuta kivuli cha mti au majengo. Hata sekunde chache za kukaa kivulini husaidia kupunguza shinikizo la joto kwenye mwili. Mwisho mimi hutumia mafuta ya kinga ikiwa nitakuwa kwenye jua kwa muda mrefu najua watu wengi hupuuza hili lakini kulinda ngozi dhidi ya miale mikali ya jua nibsehemu ya nidhamu ya kujijali kwa ufupi siri ya kushindana na jua kali ni kuwa na vifaa sahihi kunywa maji ya kutosha na kutumia kivuli kama kimbilio lako la kwanza.

Kila shabiki wa mpira wa miguu anasimulizi ya jinsi anavyo pata timu yake. Kwa mimi, timu ninayoipenda zaidi ni Real Madrid. Au kama wanavyo julikana duniani kote Los Blancos. Mapenzi yangu kwa timu hii yalianza tangu nikiwa mdogo nikitazama jezi zao nyeupe safi zikimeremeta chini ya taa za uwanja wa Santiago, Bernabeu. Lakini haikuwa tu kuhusu rangi ya jezi. Ilikuwa ni kuhusu hathi, kiburi na ule moyo wakutokubali kushindwa ambao unaridhishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kinacho nivutia zaidi kuhusu Real Madrid ni falsafa yao ya ushindi ni lazima katika timu nyingine unaeza kufurahi mpira mzuri lakini Madrid mashabiki wanadai, matokeo na makombe. Kwa kuwa ya kwanza wachezaji na historia. Haya ni mambo yeliyonivutia nipende Real Madrid. Ya kwanza nikua wachezaji na historia. Nimeishudia timu hii ikipita katika vipindi vya Galanticos. Ambapo wachezaji bora zaidi duniani kama Zidane Zidane Ronaldo Nazario na Cristiano Ronaldo walicheza pamoja. Maajabu ya ligi ya mabingwa kama ijulikanavyo, Champs-Wins League. Hakuna timu inaweza kunifanya nisisimke. Kama Real Madrid inapocheza UEFA. Kuna kitu kichawi kuhusu timu hii inapofika hatua ya mtoano hata kama wamezidiwa kwa mabao mangapi hawakati tamaa, uwezo wawa kufanya comeback kwenye dakika za mwisho ni jambo ninalofundisha ujasiri hata katika maisha ya kawaida. Kuhishabikia timu hii kumenifanya niwe sehemu ya jumuhia kubwa duniani mpira wa mguuni ni lugha ya kiulimwengu na unapoivaa jezi ya Madrid. Unaungana na mamilioni ya watu ambao hauzungumzi nao lugha moja lakini mnaelewana kupitia bao moja la dakika ya tisini. Timu hii imenifundisha kuwa na viwango vyajuu. Wanapo shindwa hawalalamiki kuhusu muamuzi. Wanajipanga upya ili kurudi kwa kishindo msimu unaofuata. Hiyo ndiyo roho ya bingwa ambayo mimi pia na jaribu kuiiga katika kazi yangu na maisha yangu ya kila siku. Mwisho wa siku Real Madrid kwangu si timu ya mpira tu ni alama ya ubora. Ni timu inayo kufanya umie moyo leo lakini inakupa furaha isio na kifani kesho. Ikiwa unataka kujifunza maana ya uvumilivu na kileleche cha mafanikio tazama mchezo wao. Kama wasemavyo mashabiki wa dhati, hala Madrid ni timu ya jana, leo na kesho. Hakuna nyingine inayoweza kuchukua nafasi hiyo moyoni mwangu.

Kwangu mimi, mteja si namba tu kwenye mfumo au chanzo cha mapato. Mteja ni mgeni rasmi ambaye ameniamini na kunipa mda wake. Hatua yangu ya kwanza kabisa ninapo kutana na mteja ni kumkaribisha kwa tabasamu na lugha ya mwili inayo karibisha. Naamini kuwa sekunde kumi za kwanza zinaamua mustakabali wa mazungumzo yetu yote. Lengo langu si kumfanya mteja anunue bidhaa au huduma tu, bali. Humfanya aondoke akiwa na hisia kuwa amesikilizwa na kuthaminiwa. Mbinu yangu kuu ya kushugulikia wateja imegawanyika katika sehemu tatu, kusikiliza kwa makini. Kwanza nikua kusikiliza kwa makini. Kabla sijaanza kueleza suluisho nampa mteja nafasi ya kueleza mahitaji au malalamiko yake bila kumkatiza. Mara nyingi mteja anataka tu kuhisi kuwa mtu amelewa changamoto yake. Ya pili, unyenyekevu na uvumilivu. Kuna wakati wateja wanakuja wakiwa na hasira au wamekata tamaa. Katika hali hiyo mimi hubaki mtulivu sitachukulia hasira zao kama shambulio la kibinafsi bali kama fursa ya kuonyesha ukomavu wangu katika kazi. Ya tatu, kutoa suluhisho la ukweli. Mimi si muumini wa kutoa ahadi hewa. Kama siwezi kutatua jambo papo hapo nakuwa mkweli na kumweleza hatua ninazochukua. Uwazi huu unajenga uaminifu ambao ndio msingi wa urafiki wa kibiashara wa muda mrefu. Najaribu kila wakati kuenda hatua moja zaidi. Ikiwa mteja anatafuta bidhaa fulani na haipo sitamwambia tu haipo bali nitamsaidia kutafuta mbadala au kumuwelekeza sehemu nyingine anayoweza kuipata. Hii ndio siri ya kuvutia wateja wakudumu, nataka mteja akumbuke jinsi nilivyo msaidia, si tu kile ya alichonunua, huduma bora ni ile inayomfanya mteja we balozi wako wa hiari kwa wakati wengine. Mwisho, mimi hufunga mazungumzo kwa kuuliza je, kuna jambo lingine lolote nilaleweza kukusaidia? Hata kama kazi imeisha, swali hili linaonyesha kuwa bado nipo kwa ajili yake. Baada ya mteja kuondoka, mimi hufanya tathmini fupi, nimejifunza nini kutoka kwa mteja huyu. Kwa kufanya hivi, kila mteja anakuwa mwalimu wangu na huduma yangu inazidi kuwa bora kila uchao. Huduma kwa wateja, si kazi tu. Ni nafasi ya kuacha alama chanya katika maisha ya mtu mwingine.

Dunia ina miji mingi yenye majengo marefu na maisha ya kasi kama New York au Dubai. Lakini mimi navutiwa zaidi na mahali ambapo historia na utulivu vinakutana. Kyoto ni mji unaotajwa kuwa moyo wa utamaduni wa Japani. Sababu kubwa inayofanya nitamani kutembea huko ni kilele cha uzuri wake wakati wa msimu wa cherry blossoms. Wa japani huu huita, sakura. Ambapo mji mzima hupambwa na maua ya rangi ya waridi. Kwangu mimi mji huu si mahali pa kitalii tu. Bali ni sehemu inayofundisha unyenyekevu na utulivu wa ndani. Nikifika Kyoto, jambo la kwanza nitalofanya ni kutembea hekalu ya King Kakuji. Ambalo limepakwa dhahabu safi na linatazama bwawa la maji lenye utulivu ajabu. Msitu wa Mianzi, Arashiyama Bambo Grove. Ningependa kutembea katikati ya miti mirefu ya mianzi inayocheza na upepo. Nimesikia kuwa sauti ya upepo inapopita kwenye mianzi hiyo ni moja ya sauti zinazotuliza zaidi duniani. Utamaduni wa chai pia ningependa kushiriki katika sherehe za asili za kunywa chai. Hapa kila hatua kutayarisha chai ina maana yake ni sanaa ya kuishi kwa sasa. Katika ulimwengu wetu wa sasa wenye kelele nyingi mji huu unatoa nafasi ya kupumua na kutafakari maisha kwa kina. Vile vile mji wa kyoto una mitaa ya kale kama jion ambapo ambapo bado unaeza kuwaona gesha wakitembea kwa heshima na mavazi yao ya asili ya kimono. Ningependa kuonja vyakula vyao vya asili hasa kaiseki ambacho ni chakula tu bali ni mlo uliopangwa kwa sanaa ya hali ya juu kulingana na msimu. Ubunifu wa mji huu ni jinsi walivyoweza kuendelea kuwa wa kisasa huku wakilinda kila jiwe na kila mti unaobeba historia na maelfu ya miaka. Hilo ni funzo kubwa kwangu kwamba maendeleo hayamaanishi kutekeleza asili yetu. Mwisho wa siku kutembelea kyoto kungenipa mtazamo mpya kuhusu maisha ningependa kurudi nyumbani nikiwa nimejifunza falsafa ya wabisabi uwezo wa kuona uzuri katika vitu ambavyo si vikamilifu na vinavyopita. Safari hii ingekuwa zaidi ya matembezi ingekuwa nilishe kwa roho yangu na fursa ya kuona jinsi binadamu anavyoweza kuishi kwa amani na asili Kyoto ni mji wa ndoto zangu na naamini siku moja nitasimama kwenye madaraja yake ambao na kuvuta pumzi ya hewa yake safi.

Dunia ingekuwa mahali pa upweke sana kama kusingekuwa na rangi. Kila rangi hubeba ujumbe na nishati yake lakini kwangu mimi rangi ya blue ndiyo rangi inayo pita zote. Sio blue yoyote tu bali ni blue nzito na angavu inayopatikana katika asili. Kwangu rangi hii si rangi tu ni ishara ya amani upano usio na muisho na utulivu wa ndani inanifanya nijihisi salama na kunikumbusha kuwa licha ya kelele za maisha bado kuna nafasi ya utulivu mahali pa kwanza ninapo iona rangi hii na kuyifurahia ni angani wakat wa mchana wa jua kali ninapoinua macho yangu kuelekea juu na kuona anga pana nilisilo na mawingu mimi hupata hisia za huru. Anga linanifundisha kuwa hakuna mipaka katika kile tunacho weza kufikia. Rangi hiyo ya blue ya angani inanikumbusha kuwa mawazo yetu yanapaswa kuwa makubwa na yenye kupenya mbali. Ni rangi inayotuliza akili iliyochoka na kuipa nguvu mpya na kuendelea na safari ya siku. Mahali pengine pa ajabu ninapoiona rangi hii ni kwenye maji ya bahari kuu. Kuna tofauti mkubwa kati ya blue ya angani na blue ya maji. Blue ya baharini ina kila kirefu na siri nyingi. Inanivutia ninapo ona mawimbi yakigonga fukwe na kurudi nyuma. Yakibadilika kutoka blue nzito hadi kuwa rangi ya kijani. Blue kijani blue. Hapa rangi ya blue inanifundisha unyenyekevu. Inanikumbusha kuwa kuna mengi ya kujifunza. Chini ya uso wa mambo tunayo yaona kwa macho kwamba hekima ya kweli ipo kwenye kinaa cha utilivu mwisho, mwisho, mwisho wa siku mimu huiona rangi hii. Hata katika vitu vidogo vya kila siku. Labda ni uwa dogo la mwituni au hata kwenye macho ya rafiki anayeonyesha uaminifu rangi ya blue inaniongoza kuwa na subira na kutenda mambo ya weledi na utulivu inanikumbusha kuwa kama vile anga na bahari zilivyo kubwa nafsi yangu pia ina uwezo wa kubeba ndoto uwezo wa kubeba ndoto kubwa na kuleta amani kwa wengine hivyo kila na napoona rangi ya blue mimi hupumua kwa amani na kusema dunia ni mahali pazuri.

Unapo zungumzia mpira wa miguu wa marekani kwa sasa, huwezi kuwacha kuitaja Kansas City Chiefs. Ngawa kuna timu zenye historia ndefu na makombe mengi kama Pittsburgh Steelers au New England Patriots. Chiefs wamefanikiwa kutengeneza kile tunacho kiita this dynasty kwa lugha ya kimombo au utawala wa kudumu katika miaka ya hivi karibuni. Kilicho fanya timu hii kuwa bora si tuu ushindi wao bali ni jinsi walivyo badilisha mchezo kuwa wa kasi zaidi wenye mbinu nyingi za mashambulizi na msisimuko usio elezeka. Siri kubwa ya ubora wa Kansas City Chiefs ipo kwa mchezaji wao nyota quarterback Patrick Mahmoods Mahmoods si mchezaji wa kawaida anauwezo wa kurusha mpira. Kwa namna ambazo hazijawai kuonekana kifanya mamuzi ya haraka chini ya shinikizo kubwa. Ya kwanza ushirikiano wa dhahabu. Uhusiano wake wanjani na mchezaji Travis Kelsey umekua ndio mwiba mchungu kwa timu pinzani. Kelsey ambaye ni tight end. Kwa luga ya kimombo, anauwezo wakipekee na kujitenga na walinzi na kukamata mpira muhimu na kutoka mbio kwa mwendo wa kasi ya pili uongozi wa kocha. Ubora wa timu hii pia unatokana na akili ya kocha wao andy ride. Ride anajulikana kwa mbinu zake za kishuja na uwezo wake wakubuni. Yani kwa lugha ya kimombro plays. Ambazo huzichanganya timu pinzani kabisa. Chiefs wamedhibitisha ubora wao kwa kushinda mataji mengi ya Super Bowl. Ndani ya muda mfupi lakini kinachofanya wawe bora zaidi ni ustahimilivu wao kuna michezo mingi ambapo walionekana kupoteza matumaini wakiwa nyuma kwa alama nyingi lakini ndani ya dakika chache za mwisho wanageuza matokeo na kuibuka wa shindi hii inaonyesha kuwa timu bora haitegemei tu vipaji bibali inategemea saikolojia ya ushindi na kutotata tamaa hadi filimbi ya mwisho itakapopulizwa. Mwisho wa siku kuwa timu bora inamanisha kuweka viwango ambavyo wengine wanatamani kuvifikia. Kansas City Chiefs wamejenga utamaduni wa ushindi ambao unavutia mashabiki wapya duniani kote. Ikiwemo hapa kwetu Afrika wanatufundisha kuwa ukiwana mchanganyiko wa kipaji chahali ya juu, uongozi madhubuti na ushirikiano wa dhati, unaweza kutawala kilelecha mafanikio kwa miaka mingi. Kwa sasa, ukiuliza timu gani ina ogopwa na kueshimiwa zaidi marekani jibu ni moja, Machiefs wa Kansas City.